Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya. Teknolojia mpya hunipa hamu ya kujifunza, kuboresha ufandisi wa kazi na kuraisisha maisha ya kila siku. Ninapenda kuchunguza programu au vifa vipya ili kuona vinaweza aje kunisaidia kufanya mambo kwa haraka na kwa njia bora zaidi. Pia hunifanya nijisikie nipo sambamba na mabadliko ya dunia ya kijidijitali.

Napendelea kuwasiliana na watu kwa mazungumzo ya ana kwa ana pale inapowezekana kwa sababu hunisaidia kuelewa hisia na maoni yao vizuri zaidi. Hata hivyo, kwa mawasiliano ya haraka au ya kazi, napendelea kutumia simu au ujumbe wa maandishi kama whatsapp au barua pepe. Njia hizi hunisaidia kuwasiliana kwa ufanisi, kwa heshima na kwa wakati unaofaa kulingana na mazingira.

Ndiyo, nimewai kununua tikiti za Tukio. Ilikuwa kwa ajili ya tamasha au mechi ya michezo na mchakato ulikuwa rahisi kupita mtandao au dukani. Kununua tikiti hunipa msisimko kwa sababu huongeza hamu ya Tukio lenyelewe na hunifanya nijisikie nimejiandaa mapema kufurahia Tukio hiyo.

Mara nyingi wikendi napumzika na kujitunza baada ya wiki ya kazi. Utumia muda na familia au marafiki kufanya shughuli ndogo za nyumbani au kutazama filamu na kusikiliza muziki. Wakati mwingine napenda kutoka inje kwa matembezi mafupi au michezo mepesi ili kubadilisha mazingira na kujipa nguvu mpya kwa wiki inayofuata.

Msimu ninaopenda zaidi ni Msimu wa jua Napenda Msimu huu kwa sababu hali ya hewa huwa nzuri ni rahisi kupanga shughuli za nje kama matembezi na michezo na watu hua na furaha zaidi jua hunipa nguvu na hali ya uchangamfu na hunifanya nijisikie huru na mwenye motisha.

Napendelea mfumo wa simu wa Android. Napenda Android kwa sababu ni rahisi kutumia, ina programu nyingi za kuchagua, na mara nyingi inakuwa na bei nafuu zaidi ikilinganishwa na mifumo mingine. Pia Android inaruhusu kubinafsisha simu kwa urahisi kama kubadilisha muonekano, programu na mipangilio ya simu. Hii inafanya matumizi ya simu kuwa rahisi na ya kufurahisha.

Sherehe ninayopendelea zaidi ni krismasi. Napenda sherehe hii kwa sababu inakuja na furaha umoja wa familia na utofauti wa sherehe kama kula chakula pamoja, kusherehekea na kutoa zawadi. Krismasi hutoa hisia ya upendo, shukrani na matumaini na hufanya watu wa karibu wajisikie karibu zaidi. Pia napenda jinsi watu wanavyo pamba nyumba na mandhari ya rangi na jinsi siku hiyo inakua ya kumbukumbu nzuri kwa familia na marafiki. Sherehe hii hufanya nijisikie furaha na amani ndani ya moyo.

Ningependa kujifunza ujuzi wa programu na teknolojia za kidigitali, hasa kuandika programu, yani coding, na kusimamia data. Ujuzi huu ni muhimu kwangu kwa sababu unaniwezesha kuboresha kazi, kuongeza ufanisi, na kupata fursa bora za maendeleo ya kitaaluma. Katika dunia ya sasa, teknolojia inatumika kwenye karibu kila sekta. Hivyo, kuwa na ujuzi wa programu kuna nifanya niwe na sifa ya kisasa na yenye dhamani. Nimewahi kujaribu kujifunza ujuzi hii kwa njia ya kuangalia video za mafunza mtandaoni na kusoma makala, lakini nigependa kuitumia zaidi kwa kufanya mazoezi ya vitendo. Njia niliyoipanga ni kujiandikisha kwenye kozi fupi za mtandaoni kufanya miradi midogo na kujifunza kwa vitendo kila siku. Nahisi wakati mzuri wa kuanza ni sasa kwa sababu ni wakati wa kujiwekea malengo na kuanza hatua ndogo ndogo ili kuweza kufanikiwa baadaye.

Somo la sayansi ninayopenda zaidi na sayansi ya kompyuta. Ninalipenda kwa sababu inahusu teknolojia, programu na utatuzi wa matatizo kwa kutumia mantiki. Somo hili inanipa fursa ya kujifunza jinsi mifumo ya kompyuta inavyofanya kazi kuunda programu na kutumia za data kwa ufanisi. Pia, sayansi ya kompyuta ni muhimu kwa sababu inatumika kwenye sekta nyingi kama biashara, afya, elimu na mawasiliano, hivyo kujifunza somo hili kunanipa uwezo wa kua na kazi nzuri na kuendelea kukuza ujuzi wangu.

Napenda kula nje ya nyumbani kwenye magahawa au maeneo ya chakula yenye utulivu ambapo kuna usafi na huduma nzuri. Napenda pia kuenda kwenye mabarabara ya chakula au eneo ya ufukweni pale ninapokuwa nataka mazingira ya burudani. Kile ninapokuwa nikila nje napenda maeneo yenye chakula kitamu, mpangilio mzuri na mazingira ya kufurahisha. Kwani hufanya chakula kuwa na kumbukumbu na kunifanya nijisikie vizu.

Ninayapendelea mazingira ya kazi ni yenye mpangilio na ushirikiano wa timu. Napenda kazi iwe na nidhamu, lakini pia iwe na ucheshi na heshima kati ya watu. Mazingira ya kazi ambayo yanatoa mchango wa maoni, mafunzo na fursa ya maendeleo pia ni muhimu kwangu kwani yanifanya nijisikie kuwa sehemu ya timu na kuendelea kukuwa kitaaluma. Pia napenda mazingira yenye usafi na vifaa vinavyofaa ili kazi ifanyike kwa ufanisi bila kusumbuliwa na matatizo ya vifaa au kelele.

Majira ninayopenda zaidi ni kiangazi kwa sababu huwa na hali ya hewa ya jua, mwanga, wa kutosha na hisiwa ya uhuru. Ninayapenda majira haya kwa sababu yananipea nafasi ya kufanya shughuli za nje kama kutembea michezo na kwenda pwani na pia huwa ni muda mzuri wa kufurahia maisha bila baridi. Nakumbuka nilipenda kiangazi zaidi baada ya kuona jinsi niliweza kutumia muda mwingi nje na kufanya shughuli mbali mbali za furaha na mazoezi. Katika majiro ya kiangazi, napenda kufanya shughuli kama kutembea, kwenda kwa piknik na kucheza michezo ya nje. Hali ya hewa wakati huo huwa ya joto na yenye mwanga mwingi ambayo hunifanya nijisikie kuchangamka kuwa na nguvu na furaha. Majira haya hufanya maisha huwa ya burudani na yenye msisimko.

Naenda maktabani mara kwa mara, angalau mara moja au mara mbili kwa wiki kulingana na ratiba na mahitaji ya kusoma. Napenda kuenda maktabani kwa sababu ni mahali pazuri pa kupata vitabu, utulivu na nafasi ya kujifunza kwa kina. Pia, maktaba hutoa mazingira ya kuzingatia masomo bila usumbufu. Hivyo, ninapotaka kusoma kwa umakini au kutafuta taarifa muhimu napenda kuenda maktabani.

Nasafisha vifaa vyangu mara kwa mara angalau mara moja kwa wiki au mara nyingi zaidi ikiwa vinaonekana vimechafuka au kutumika sana Napenda kusafisha vifaa kama simu, kompyuta na vifaa vya kazi ili viwe safi vizivutie vumbi na vitumike kwa ufanisi Kwa vifaa vya vyumba kama vyombu vya jikoni, napanga kusafisha mara kwa mara baada ya matumizi ili kuepuka uchafu na harufu mbaya. Hii husaidia pia kuzuia uharibifu na kuhakikisha maisha ya vifaa yanendelea.

Ninaandaa ripoti za kazi kwa kuanza na kukusanya taarifa muhimu, kisha kuipanga ripoti kwa utaratibu wa mantiki, kwanza naweka kichwa cha ripoti tarehe na jina la mradi au kazi, kisha nitaandika muktasari wa lengo la ripoti. Baada ya hapo, naandika maelezo ya kazi iliofanywa matokea changamoto na suluhisho kwa njia ya aya, fupi na wazi. Mwisho ninaweka mapendekezo au hatua zinazofuata na kukagua ripoti kuhakikisha haijakosea. Kwa njia hii, ripoti inakuws rahisi kusomeka na kueleweka na watu wote.

Napendelea kitanda kizuri, yaani kile kilicho na mto mzuri na laini. Kitanda kizuri hunifanya nijisikie nafuu, utulivu na usingizi bora. Na pia husaidia mwili kupumzika vizuri baada ya siku ndefu. Ingawa kitanda kigumu kinaweza kuwa chenye msaada kwa mgongo kwa baadhi ya watu. Kwa ujumla napendelea kitanda kinachonipa faraja na kunifanya nishike usingizi kwa uhurahisi.

Ndiyo, nanunua vitu kwa kutumia simu. Napenda kununua kwa simu kwa sababu ni rahisi, haraka na sihitaji kwenda dukani. Mara nyingi, ninatumia apps za ununuzi au malipo mtandaoni ili kununua vitu kama chakula, nguo au bidhaa za nyumbani. Ninajitahidi tu kuwa makini na usalama kwa kutumia nywila imara na kuthibiticha malipo ili kuepuka udanganyifu.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia. Kofia hunisaidia kulinga kulinda jua au baridi na pia inatoa muonekano mzuri na wa kisasa. Napenda hasaa kofia za michezo au za kawaida kwa sababu ni raisi kuvaa na zinakufanya uonekane vizuri. Pia kofia hutoa hisia ya ulinzi na faraja hasaa wakati wa nje.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipya. Kuonja chakula kipya, kinanipa msisimko na ladha na pia kunanisaidia kugundua vyakula vipendwa zaidi. Napenda hasa kujaribu vyakula vya tamaduni tafauti au vilivyo na viungo tafauti kwa sababu huwa ni uzoefu wa kujifunza na kufurahia. Hata hivyo, napendelea kujaribu chakula kipya kwa taha. Dhari kidogo ili kuhakikisha ni safi na kinakufaa kwa afya.

Na fua nguo mara moja au mbili kwa wiki kulingana na kiwango cha nguo nilizozivaa na shughuli nilizo fanya. Kwa kawaida, nitaosha nguo zenye vumbi au zilizo chafuka kwanza na baada ya hapo nitaosha nguo nyingine ili ziwe safi kwa matumizi ya wiki nzima. Kupanga kufua mara kwa mara, husaidia kuweka nguo safi, kuepuka harufu na kufanya maisha ya nyumbani kuwa ya mpana.

Napenda kuvaa nguo za kiusalama na kifahari kidogo kama suruali au sketi za kawaida na shati au blausi za rangi tulivu Napenda pia nguo ambazo ni nyepesi, zinapumua na zinamuundo wakisasa Kwa kawaida napendelea nguo zinazofaa kwa kazi na pia zinapendeza kwa shughuli za nje ili niwe na mtindo mzuri bila kusumbua.

Ndio nina kumbukumbu ya kutisha ambayo inanikumbusha kuwa maisha yanaweza kubadilika haraka Kumbukumbu hiyo ni wakati nilipo kutana na hali ya hatari au tukio la msongamano mkubwa ambapo nilihisi hofu na wasiwasi Tukio hili lilini fundisha umuhimu wa kuwa makini kuwa tayari na kuhifadhi usalama Ingawa ilikuwa ya kutisha ilinifundisha pia kuwa ni muhimu kukumbuka kwamba baada ya hofu kuna amani na kuamba tunaweza kushinda changamoto kwa utulivu na busara.

Uzoefu wakushangaza niliyoupata ni kusafiri kwa ndege kwa mara ya kwanza. Nilishangazwa sana kuona jinsi ndege inavyoweza kuinua mwili juu ya mawingu na kuona mandhari ya mbali kutoka juu. Uzoefu huo ulikuwa wakipekee kwa sababu nilihisi msisimuko, hofu kidogo na furaha kubwa kwa pamoja. Pia ulikuwa wakushangaza kuona jinsi teknolojia na uhandisi vinaweza kufanya safari kuwa salama na haraka. Uzoefu huo uliniambia kwamba dunia inamambo mengi ya kushangaza na kwamba tunaweza kuyapata tukiamua kujitokeza na kujaribu mambo mapya.

Ninahitaji kuimarisha ujuzi wa kusimama muda na kupanga kazi kwa ufanisi zaidi. Ingawa ninaweza kufanya kazi vizuri, mara nyingi napata changamoto za msongamano wa majukumu. Hivyo ningependa kuwa na mpangilio wa bora zaidi ili nipate kufanya kazi kwa utaratibu na kwa wakati. Pia ningependa kuhimarisha ujuzi wa masiliano ya kitaaluma hasa kuandika barua pepe au ripoti kwa uwazi zaidi na ujuzi wa teknolojia mpya ili niweze kutumia zana za kazi kwa ufanisi zaidi kuimarisha ujuzi hizi kuna nifanya niwe na tija zaidi kazini na kunipanua fursa za maendele.

Napenda kufanya kazi na wengine kuliko pekee yangu ke. Kazi ya pamoja inanifanya nijisikie msisimko ushirikiano na motisha na pia hutoa fursa ya kujifunza kutoka kwa wenzangu. Kazi yatimu husaidia pia kumaliza majukumu kwa haraka na kwa ubora zaidi kwa sababu kila mtu analeta nguvu yake. Hata hivyo, pia napenda kufanya kazi kwa muda mfupi pekee yake, pale ninapohitaji umakini wa hali ya juu, lakini kwa ujumla napendelea kazi ya pamoja.

Wakati mkuu wa baseballi nilim wahi kushuhudia nilipokuwa natazama mechi muhibu ya ligi kupitia runinga ambapo timu kubwa zilikuwa zinachuwana kwa ushindi wa mwisho Nakumbuka kulikua na mpigo wa mwisho uliobadilisha matokeo ya mchezo ghafla Jambo lililo washangaza mashabiki wengi Tukio hili lilikuwa la ajabu kwa sababu ilitokea katika sekunde ya mwisho na kila mtu alikuwa amenyamaza kwa tahadhari Nilihisi msisimko mkubwa furaha na mshangao na ilinifanya nitambuwe jinsi michezo inavyoweza kuleta hisia kali na kuunganisha watu kwa wakati mwisho.

Kumbukumbu nzuri niliyonayo kutoka utotoni ni kucheza na marafiki wa mtaani jioni baada ya shule. Tulicheza mpira na michezo ya jadi bila wasiwasi wowote. Tukicheza na kufurahi ya muda pamoja hadi wazazi walipotuita turudi nyumbani. Wakati huo ulinifanya nijisikie furaha, huru na upendo na hadi leo hunipata tabasamu ninapokumbuka.

Jambo la dini muhimu kwangu ni maadili na maombi. Kwa sababu hunisaidia kuishi maisha yenye mwelekeo na amani ya ndani. Dini hunikumbusha kuwa na upendo, uvumilivu na heshima kwa wengine hasa katika nyakati ngumu. Pia hunipa tumaini na nguvu za kiroho ninapokutana na changamoto za maisha.

Napenda rangi ya buluu nyepesi au kijivu hafifu kwa ukuta wa chumba Rangi hizi hunipa hitia ya utolivu na hunisaidia kupumzika vizuri baada ya siku ndefu Pia hufanya chumba kionekane safi cha kisasa na chenye mwanga wakuvutia.

Ninapo taka kustarehe na penda kusikiliza muziki tulivu na kutazama filamu nyepesi nyumbani. Wakati mwingine hupenda pia kusoma kitabu au kutembea kidogo nje ili kupumuwa hewa safi. Shughuli hizi hunisaidia kupunguza mawazo, kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie mtulivu na mwenye furaha.

Wakati wa wasiwasi, hujaribu kutulia kwanza kwa kuvuta pumzi ndefu na polepole ili kupunguza mawazo. Pia husaidia kupanga mawazo kuzungumza na mtu unaemwamini au kujishugulisha na kitu unachokipenda kama kusikiliza muziki au kutembelea kidogo. Njia hizi hunisaidia kurejesha utulivu na kuendelea na shuguli zangu.

Ndiyo, napenda kukimbia. Kukimbia, kunanipa mchango mzuri wa afya kuondoa msongo wa mawazo na kuongeza nguvu za mwili. Napenda hasaa kukimbia kwa njia ya michezo ya nyumbani au nje kwa sababu husaidia kuwacha mawazo na kupata hisia huru. Kila ninapokimbia huisi kuchangamuka, furaha na nguvu na mara nyingi hunifanya nijisikie tayari kwa shughuli za siku.

Ndiyo, nimewahi kuenda kwenye tamasha ya muziki.Uzoefu huo ulikuwa wakusisimua sana kwa sababu ulikuwa na muziki wa nguvu, watu wengi na mazingira ya furaha Nilifurahia sana kucheza kuimba na kushiriki na watu wengine waliokuja kushangilia Tamasha ya muziki pia ulikuwa na hisia ya umoja na furaha ya pamoja na nilihisi msisimuko mkubwa na kujisikia huru ni kumbu kumbu nzuri sana ambayo ili nifanya ni furahi na kupenda muziki.

Wakati wa mapumziko ya mchana, napenda kupumzika na kujiandaa tena kwa kazi ya badae. Kawaida nafanya mambo kama kunywa chai au maji, kula kidogo chakula cha mchana, kupumzika kwa dakika chache kama kukaa tuu au kusikiliza mziki, kutembelea kidogo au kufanya mazoezi madogo ili kuondoa uchovu. Hii hunisaidia kurejesha nguvu, kuboresha umakini na kufanya kazi iende vizuri baada ya mapumziko.

Usiku kabla ya kulala, napenda kufanya mambo yanayosaidia kupumzika na kuandaa usingizi. Kawaida nafanya yafuatayo, kusoma kidogo au kusikiliza muziki wa utulivu, kufanya mazoezi madogo ya kupumzika kama kuvuta pumzi pole pole, kuandaa nguo na vitu vya kesho ili niipate utulivu wa akili na kuhakikisha simu na vifaa vingine vimezimwa au vimewekwa kwa mode ya usiku. Hii husaidia kuondoa mawazo ya kazi kuleta utulivu na kupata usingizi mzu.

Napenda kucheza mara nyingi na marafiki wa karibu au ndugu Wakati mwingine napenda pia kucheza na wanafamilia asaa wakati wa sherehe au mapumziko kucheza na watu wa karibu hunifanya nijisikie furaha zaidi na pia hutoa nafasi ya kujenga uhusiano na kumbukumbu nzuri.

Natumia kompyuta zaidi kwa sababu ni njia rahisi na ya haraka kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu kazini. Inanisaidia kutuma ujumbe, kupiga simu za sauti au video na kushirikiana kwa haraka kwenye kazi au kupanga mikutano. Pia WhatsApp ni rahisi kutumia kwa sababu ina wezo wa kutuma picha, video na faili. Hivyo ni chombo kamili kwa mawasiliano ya kila siku.

Kinywaji ninachopenda kunywa asubuhi ni chai ya rangi au kahawa ya moto. Kinywaji hiki hunisaidia kuamka, kunipa nguvu na kunifanya nijisikie tayari kwa shughuli za siku. Pia hunisaidia kunifanya nijisikie utulivu na furaha wakati wa kuanza siku.

Hekima niliyojifunza maishani ni usikate tamaa, jifunze kutoka kwa makosa na endelea kusonga mbele. Maisha yana changamoto nyingi lakini muhimu ni kuchukua hatua ndogo ndogo, kuwa na imani na kufanya kazi kwa bidii. Pia nimejifunza kwa kuheshimiana na wengine ni msingi wa husiano nzuri na kwamba furaha ya kweli inakuja kwa kushirikiana na wengine na kufanya mambo kwa moyo safi. Hekima hizi zimenisaidia kuwa na mtazamo mzuri na kukua binafsi.

Ndiyo, natumia mfumo wa usalama wa vidole, yaani fingerprint kwenye simu yangu. Ninaupenda kwa sababu ni rahisi, haraka na salama kuliko kuandika namba au ninosiri kila mara. Pia husaidia kulinda taarifa za simu na kwa kuhakikisha kwamba, ndiyo mimi tu ninaweza kufungua simu yangu.

Ndiyo, nakumbuka mwalimu mmoja ambaye alinishawishi sana. Alikuwa mwalimu wa somo la sayansi na alikuwa na saburi, uaminifu na aliyejua kufundisha kwa njia raihisi. Alitufundisha kwa moyo wote, akitumia mifano na mazoezi ya vitendo na alitufanya tushirikiane darasani. Nilikumbuka hasaa kwa sababu alitupatia motisha ya kujifunza na alituonyesha kuwa kila mtoto ana uwezo wa kufanikiwa kama atafanya kazi kwa bidii. Mwalimu huyu aliniwazia kwa huruma na heshima na bado nakumbuka mafundisho yake hadi leo.